Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu na yenye maana. Mara nyingi hutumia muda huo na familia au marafiki wa karibu. Tukikula pamoja, kuzungumza na kushukuru kwa maisha na hatua niliofikia. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka unaofuata. Kwangu siku ya kuzaliwa si lazima iwe sherehe kubwa. Bali ni fursa ya kuthamini maisha, watu muhimu na mwanzo mpya uliojaa matumaini.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nenosiri imara na tofauti kwa kila akaunti, pamoja na kuwasha uthibitisho wa watuambili pale inapowezekana. Pia huwa mwangalifu na taarifa ninazo shiriki, naipuka kubofya viungo visivyo julikana na hakikisha programu na vifa vinasasishwa mara kwa mara. Zaidi ya hayo hutumia mipangilio ya faragha kwenye mtandao ya kijamii ili kuthibiti nani anaweza kukiona taarifa zangu, jambo linalonisaidia kubaki salama na kupunguza hatari ya matumizi mabaya ya taarifa binafsi.

Ndio, mara nyingi hutenga sehemu ya mapato yangu kutoa sadaka au michango kwa ajili ya dini, jamii, au taasisi zinezo saidia watu wasio jiweza. Hii hunisaidia kushiriki katika msaada wa wengine, kuendeleza shughuli za kijamii na kuonyesha mshikamano na huruma kwa jamii yangu. Zaidi ya hapo, kutuoa sadaka au michango huniweka kwenye mtazamo wa kushukuru na kuthamini kile ilicho nacho, na pia kuniletea amani ya ndani kwa kujua ni mechangia kwa njia chanya katika maisha ya wengine.